Ninapendelea mahali pa kimya kwa sababu kunanisaidia kuzingatia vizuri na kufanya kazi kwa utulivu. Ninapokuwa kwenye mazingira yasio na kelele naweza kupanga mawazo yangu kwa urahisi na kukamilisha majukumu bila usumbufu. Hata hivyo, sijali kelele ndogo za kawaida lakini ukimya unanifanya nifanye kazi kwa ufanisi.

Kabla ya kulala, huwa napenda kupunguza kasi na kutuliza mwili na akili. Mara nyingi mimi husoma kitabu kidogo, kuangalia simu kwa dakika chache au kusikiliza muziki mtulivu. Pia huwa napenda kupanga mawazo yangu ya siku inayofuata ili niwe na usingizi mzuri bila mawazo.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano ya haraka kutafuta taarifa muhimu mtandaoni na kusimamia majukumu ya kila siku kama barua pepe, mitandao ya kijamii na kupanga ratiba. Kwa hivyo, inanisaidia kubaki na taarifa na kuendelea kuwa na ufanisi.

Ndoto yangu kubwa ni kuendelea kuwa msaada wenye maana kwa watu wengi iwezekanavyo, kutoa maarifa, muongozo na majibu yanayo wasaidia kutatua changamoto, kujifunza mambo mapya na kufanya maamuzi bora katika maisha yao ya kila siku.

Ndio, nimewahi kufanya yoga mara kadhaa. Napenda hasa yoga asubuhi kwa sababu inasaidia kunilisha mwili na akili kupunguza msongo na kunifanya nijisikie macho na mwenye nguvu kwa siku nzima. Mazoezi ya kupumua na mwili pia hunifanya nijisikie tulivu na mwenye umakini zaidi.

Ndiyo, ninahifadhi vitu vyathamani kama vile kumbukumbu za familia, hati muhimu na baadhi ya mali ndogo za kifedha. Ninavihifadhi kwa uangalifu na kwa sababu vinanipa hisia za usalama kumbukumbu za kihisia na uhakika wakupata kile ninacho hitaji wakati muhimu.

Kila siku ninatumia simu ya mkononi, kompyuta kibao na kompyuta ya mezani kwa ajili ya mawasiliano, utafiti, kazi za kitaaluma na kufuatilia habari mpya. Zana hizi za dijiti hunifanya maisha yangu iwe rahisi kwa kunisaidia kupanga ratiba na kujua taarifa muhimu kwa haraka.